Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu. Naona watoto wamefika tayari kutoka shuleni. Ninauchovu lakini lazima niandaye chakula. Nitabadilisha nguo kwanza nivae nguo za nyumbani. Nifanya nini haraka kwa chakula? Kuna wali wajana. Nitaupasha na mayai. Raisi na haraka. Watoto wanaweza kula wakisoma. Vitabu vyao. Baada ya kula, tutasafisha vyombo pamoja. Nita kagua kazi zao za shule na ona wamemaliza vyema. Nitaanda nguo za kesho ili asubuhi isiwena ya haraka. Jioni ni wakati wakumpuzika na familia.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

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo. Yeye alisema huduma yetu nimbaya. Nilimsikiza kwa makini bila kumkatiza. Baada ya kueleza nilijaribu kutafuta ufumbuzi. Tatizo ilikuwa rahisi lakini alitaka kuzungumza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya huduma kwa wateja ningumu mara nyingi. Watu wanakuwa na hasira lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha huduma na ufahamu wanatulia. Sio wote wanakuwa wakali wengine ni wapole, lazima nisipokee hasira zao kwa moyoni, ni kazi tu, sia mimi binafsi, nitafanya vizuri zaidi.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

Je, nichukua basi au pikipiki leo. Basi ni salama lakini linachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi ina nisumbua. Nathani leo nitachukua basi. Sina haraka sana. Na ule ni shilingi miambili tu. Ninafuu. Nitakaa kwenye dirisha niangalie mtaa tunapopita. Napenda kuona watu na shughuli zao za asubui. Kila mtu anahadithi yake. Stesheni ya basi ikombali kidogo na nyumba. Tinitatembea dakika kumi. Ni mazoezi mazuri ya mwili. Nikifika kazi mapema, nitakunjua kabla ya kuanza kazi.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Azzi iko tayari, nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa ku, mkulima mjuzi yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana, msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze na fasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Ninahisi usingizi sasa. Nisaa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho ni amke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa na kufunga milango. Jee, nimeweka kingele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo nimeweka vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu, usiku mwema.

Nahitaji kupumzika kidogo wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa inje kwenye baraza ni chukuwe hewa safi. Anga ni zuri leo. Hakuna mawingu. Nitakunjua mkono na miguu. Mwili unauma kidogo labda nitanywa chai ya moto. Kupunguza msongo wa mawazo ni tazima simu yangu kwa muda. Siwezi sikia kelele zabaru wa pepe, wakati waku pumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu, nisiskize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma tarativu. Hii ndiyo amani ya kweli.

Lazima, leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuwamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi hii wiki mzima, nitengeneze tabia nzuri.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu nilinunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuuzi wa nazi. Nitahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je niandae ugali ama wali? Nadhani wali ni bora unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika polepole wala haraka sana. Na chakula kinapopikwa na upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita watu wote tule pamoja.